Jee, unapiga kura? Ndiyo, mimi nimepiga kura maramoja, nikiwa miaka kumina nane. Niliona ni muhimu kueleza kwa kina kwa nini tendo hilo linauzito mkubwa kwangu kama raia. Siku ya kupiga kura, nakumbuka niliamuka mapema Nikiwa na hisia, mchanganyiko, matumaini, wajibu na uzalendo Nilijua kuwa kura yangu moja inaweza kuonekana ndogo Lakini kwa pamoja na za wengine inakua nguvu kubwa, inayounda mwelekeo wa taifa letu Nakumbuka kwa nilipofika kituoni Niliona watu wa rika zote, kulikuwa na vijana, wazee wanaume na wanawake wakiwa wamesimama kwa utulivu kila mmoja akingoja nafasi yake ilikuwa ni picha ya umoja na uvumilivu na niliakikisha jina langu lipo kwenye daftari la wapigakura nikafuata taratibu zote kama zilivyo elekezwa na nakumbuka kuwa utaratibu huo ulinikumbusha kwa demokrasia si kelele tu ni nidhamu, heshima kwa sheria na uwaminifu katika mifumo tulio jiwekea na nilipo ingia kwenye kibanda cha kupiga kura nilichukua muda kufikiria nilifikiria kuhusu maswala yanayo niguza moja kwa moja kama ajira, elimu afya, usalama na kwangu saidi ilikuwa maneno na elimu na ajira sababu ilikuwa wakati wangu ni wakutafuta kazi so nilitaka kuona kuwa yale maswala mtu ambaye nitakaye mpigia kura anaguzia maswala ya ajira sana sana na nakumbuka si kupiga kura kwa jazba wala kwa kushawishiwa bali kwa kuzingatia the record na maono nilioyaona yanaweza kulisongeza taifa mbele na nilipomaliza niliweka kura yangu kwa jisanduku kwa utulivu na heshima nikatambua kuwa huo ulikuwa mchango wangu binafsi katika ujenzi wa taifa Baada ya kupiga kura niliondoka kituoni nikiwa na amani wa moyo Nilijua kuwa hata kama matokea hayatakuwa kama nilivyo tarajia Nimeshiriki kikamilifu katika mchakato wa kidemokrasia Kubika kukura si kushinda au kushidwa tu Nikushiriki, kusikika na kusimama kwa kile unacho amini Pia ni kuwaheshimu wale ulio wapigania haki hii kabla yetu kupiga kura kwangu ni zaidi ya alama kwenye karatasi nitamuko kwangu naionakuwa nitamuko kwamba nina jali kwamba nina wajibika na kwamba nina matumaini ya kesho bora na nitendelia kupiga kura kila ninapopata nafasi kwa sababu kura yangu ni sauti yangu na ni sauti yangu na najua kuwa sauti yangu ina thamani.

Je, unapenda kupiga chombo cha muziki? Ndiyo, minapenda kupiga chombo cha muziki na kati ya vyote na piano inanivutia sana na naona pia kuwa piano ni chombo kinachonipa nafasi ya kueleza hisia zangu kwa kina, iwe nifuraha, huzuni, au tafakari ya kimya kimya. Na ninapo kaa mbele ya piano na kuguza fibonye na hisi kama ninaingia kwenye ulimwengu mwingine uliojaa sauti na hisia na napata kuwa kila noti inahadithi yake na mchanga nyiko wa noti huunda hisia zinazo weza kumnguza mtu yeyote anayesikiliza So mi napenda piano kwa sababu ni chombo kinachoweza kuchezwa peke yako au pamoja na wengine na kinafaa kwa aina nyingi za muziki kama vile klasiko, upate jazz na hata nyimbo za kisasa. Kupiga piano kina nisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulivu wa akili. Pia kuna nifundisha nidhamu, subira na umakini kwa kweli. Na piano kwangu si tu chombo cha muziki kwangu, bali ni rafiki, anayenisikiliza na kunielewa bila maneno. So mi hupenda kutumia piano kama chombo cha muziki.

Unapendelea kusoma au kuandika? Kwangu mi napendelia kusoma kuliko kuandika. Hasa kwa mara mingi mi hupenda kusoma sana sana riwaya za mapenzi, riwaya za kihistoria, ama hizi zingine wanatuki kwa kimombo, lugha ya kimombo wanaita fantasy novel. Na mi hupata kuwa kusoma kunanipa nafasi ya kusafiri bila kuondoka nilipo na pia kuingia kwenye dunia nyingine zilizojaa hisia, historia na uchawi na riwaya za mapenzi hunivutia kwa sababu zinaonyesha mahusiano ya kibinadamu kwa kina kama upendo, maumivu, matumaini na kujitoa na riwaya za kihistoria hunifanya nijifunze kuhusu nyakati zilizopita, thamaduni tafauti na maisha ya watu waliokuwepo kabla yetu. Na huku nikifurahia simulizi yenye uhai. Na ukipata kwa hizi riwaya zingine za fantasy, kwa upande mwingine hunipa uroho wa mawazo. Napenda hadithi zenye falmi, mashujaa, viumbe vya viumbe wa ajabu kama saa zingine utapata zinaongelea vampires, witches vitu kama hayo na mapambano kati ya mema na mabaya. Aina hizi za vitabu hunifanya niwaze zaidi niote na nione ulimwengu kwa mtazamo mapana. Na kusoma kwangu si burudani tu bali ni njia ya kujijenga na kujielewa. So huo ndio sababu ambapo mi hupenda kusoma.

Unapenda kununua nini zaidi? Kwangu mimi napenda kununua nguo na viatu zaidi kuliko mapambo na utapata kuwa nguo na viatu hunivutia kwa sababu vina nafasi kubwa katika kuonyesha mtindo wangu na haiba yangu. Ninapochagua nguo, kila wakati ninapochagua nguo, huwa mimi huangalia faraja, muonekano na jinsi zinavyolingana na mazingira au tukio fulani. Viatu pia ni muhimu sana kwangu kwa sababu vinaweza kubadilisha kabisa muonekano wa mtu na viatu vizuri vinaweza kufanya hata vazi la kawaida lionekane la kufutia zaidi Naam kwangu mapambo ni mazuri na yana mchango wake lakini mimi huyachukulia kama nyongeza tu nguo na viatu kwa upande mwingine ni vitu ninavyo vitumia mara kwa mara katika maisha ya kila siku Hivyo nahisi vinathamani zaidi kwangu Pia kununua nguo na viatu hunipafuraha na kujiamini zaidi ninapozivaa Nilichokichagua mwenyewe Kwangu mtindo wa mavazi ni kufuata mtindo tu Bali ni njia ya kujieleza na kujithamini na kwa mara mingi utapata nguo zangu ni zile zenye mtindo wa kama mimi hupenda hizi trends kama baggy trends Izo ndio aina manguo ambazo ninazo kwa wingi.

Je, umewai kufuga mnyama? Ndio, mimi nimewahi kufuga wanyama, wakiwemo mbwa wawili, paka mmoja na kuku wengi, na mimi huona kuwa kila mmoja huwa na uzoefu wao wakipekee. Mbwa kwa mfano, huwa wanakuanga marafiki wangu wakaribu sana, na kwa maramingi wananipa ulinzi, uaminifu na burudani, na huwa naona kuwa zilikuwa zikifurahia kucheza namimi na kunifanya nijisikie salama nyumbani na paka kwa upande wake Anakuanga mtulivu na mwenye kujitegemea zaidi na huwa inanifundisha subira na upole na maranyingi inanipafaraja kwa ukimya wake na tabia yake ya kujipenda kuku nao walikua sehemu muhimu ya maisha yangu kila siku walinifundisha uwajibikaji kwa sababu wanahitaji chakula maji na uangalizi wamara kwa mara Pia walikua chanzo chamayai na wakati mwingine chakula So mimi kwangu naona kwa ujumla kufuga wanyama zime nifundisha upendo kujali viumbe wengine na umuhimu wakuwajibika na ni uzoefu nilio ufurahia na ninauthamini sana na uni uzoefu ambao nitaendelea kuufanya kwa kila mara sababu hizi wanyama zote ni marafikizangu wakaribu sana.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni? Kwangu mimi hupendelea kusoma habari mtandaoni kuliko kusoma gazeti la karatasi. Na utapata kuwa kwangu habari mtandaoni hunipa urahisi na kasi. Kwani ninaweza kupata taarifa mpya muda wowote na mahali popote kupitia simu au kompyuta. Pia naupenda kwa sababu habari husawishwa mara kwa mara. Hivyo napata taarifa saa hivi punde bila kusubiri inavyofuata kama ilivyo kwa magazeti. Na utapata mimi hupenda kuingia kama mtandao wa TikTok, Instagram ama YouTube, na mimi hupata taarifa hivi punde kila wakati zinapotoka na pia zaidi hapo habari mtandaoni hunipa chaguo pana. Naweza kusoma siasa, maneno na uchumi, mchezo, burudani ama hata habari za kimataifa kwa kubofya tu na pia kuna picha, video na maoni yanayonisaidia kuelewa habari kwa undani zaidi. So kwangu mimi huona kuwa habari za mtandaoni zinaendana zaidi na maisha ya sasa yenye casting na teknolojia kuliko kupata habari kwenye gazeti ambaye inabidi umesubiri gazeti linapotoka asubuhi ya siku yote so mimi hupenda kusoma habari mtandaoni.

Unafanya nini kulinda mazingira? Kwangu mimi hufanya mambo mbali mbali kulinda mazingira kwa kadri ya uwezo wangu. Kwa sababu naamini kuwa mazingira bora ni msingi wa maisha bora. Kwanza mimi hujitahidi kudumisha usafi kwa kutupa taka mahali panapofaa na kupunguza matumizi ya plastiki. Zisizo hitajika. Na ninapo wezekana mimi hutumia mifuko inayo weza kutumika tena badala ya ile ya mara moja Alafu pili ninaungana mkono upandaji wa mti na utunzaji wa mimea Kwa sababu mimi mimi huona kuwa miti hunisaidia kuhifadhi hewa safi na kupunguza adhari za mabadiliko ya tabia ya nchi Pia mimi hutumia maji na umeme kwa uangalifu nikiepuka matumizi ya kupita kiasi ili kupunguza uharifu wa rasilimali za asili. Na zaidi ya hayo mimi najithahidi kuhamasisha watu wanaozunguka kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira hasa kupitia matendo yangu ya kila siku. Na pia naamini kuwa hata hatua ndogo zikifanywa na watu wengi. Zinaweza kuleta mabadiliko makubwa katika kulinda dunia yetu kwa vizazi vijavyo. So, hizo ndo jinsi ambazo mimi hujiunga ama mimi hufanya ili kulinda mazingira.

Je, umewahi kuona bahari, ndiyo, nimewahi kuona bahari nakumbuka ilikuwa safari ya kuvutia sana, nilipokuwa nimezuru nchi upande wa Mombasa, na bahari nilipata kuwa ilinivutia kwa uzuri wake wa kipekee na maji ya buluu, yalionyooka hadi upeo wa macho na sauti ya mawimbi yalikuwa yakipiga ufukweni kwa utulivu. Na napata kuwa nilihisi amani kubwa sana nikiwa pale kana kwamba mawazo yote mazito yalipungua ghafla na nilipata kuwa nilifurahia kutembea ufukweni, kuhisi mchanga laini chini ya mguu zangu na kupumua hewa safi ya bahari. Pia nilivutiwa na maisha ya watu wa pwani utamaduni wao na vyakula vyao vitamu hasaa vya baharini. So kuona pia jahazi, ndege wa baharini na macho ya jua pale ufukweni ilikuwa ya kumbukumbu isiyo sahaulika kwaangu kabisa. Na hizo ni aina za kumbukumba ambazo nilizichukua ama niliziweka moyoni kulingana na hiyo safari yangu ya kuzuru huko Mombasa na kwa kweli safari ya Mombasa ilinipa uzoefu mzuri na kunifanya nipende zaidi mazingira ya bahari na ni sehemu ningependa kuitembelea tena bila kusita.

Unaenda maktabani mara ngapi? Ndiyo mimi huo kwa mara mingi minapenda kwenda maktabani na utapata kuwa mimi huenda maktabani kitu kama mara moja kwa wiki na kila wiki napanga muda malumu kwa kutembelea maktaba Ili kusoma fitabu vipya, kufanya utafiti au kupata taarifa ambazo siwezi kupata mtandaoni halafu utapata kuwa kwangu, maktaba ni pahali pasuri sana humo kuna ni mahala ambapo kuna utulivu, kuna ukimia na mazingira mazuri ya kujifunza na utapata kwa kila wakati nilipokuwa matapani napenda kukaa sehemu yenye mwanga wa kutosha ni kichunguza fitabu vya hadithi, riwaya za kihistoria au hata vitabu ya maarifa ya sayansi na kiteknolojia Alafu mara nyingine pia hupatikana kwenye vinyango vya mabuku au magazeti ambayo. Hunisaidia kuwa na taarifa mpya na kwa kweli kwenda maktabani mara moja kwa wiki. Unanisaidia kudumisha utamaduni wa kusoma na kunepanua ufahamu wangu kuhusu mambo mbalimbali. Huku ni kifurahia muda wa utulivu na elimu.

Juisi gani ya matunda unayoipenda? Kwangu juisi ya matunda ninayopenda zaidi inakuanga juisi ya nanasi na kwa mara mingi huo unakuanga chaguo langu wa kwanza sababu mi hupata kuwa juisi ya nanasi ni tamu na yenye asidi kidogo na ikichanganywa huwa pia ikona ladha safi ya matunda yenye harufu ya kipikee na utapata kuwa kila kipande cha nanasi kilichosagwa hutoa harufu ya moto na yenye kuvutia So ikionyesha jinsi juisi hii inavyoweza kurahisisha siku ya joto au kuwa burudisho baada ya shuguli nyingi kwa kuongeza So juisi ya nanasi ni tajiri pia kwa vitamini C ambayo huimarisha kinga ya mwili na husaidia ngozi kwa kuwa na afya Pia inaweza kuchanganya na matunda mingine kama embe, zabibu, au tikiti ya maji. Ikabadilisha ladha kuwa ya kipekee zaidi. Na pia huwa safi na yenye kuburudisha. So kwangu juisi ya nanasi ni rahisi kuandaa nyumbani. Ikihitajika tu nanasi safi, barafu kidogo na kidogo maji na kwa uwiano unaopendeza. So kwangu hii ni juisi ya afya na ya ladha So huo ndio maana mi hufurahia nikiutumia juisi ya nanasi.

Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida? Kwangu imekuwa mazoea kila wakati jioni mimi huingia kitandani saa tano kamili na utapata kwa alarm yangu ya asubuhi itakuwa ya saa kumi na mbili nusu na utapata kuwa kwangu nimezoea kulala kwa masaa masaba na nusu halafu huwa napata kuwa hii kiwango inakuanga kizuri kwa mwili yangu na pia akili na utapata kuwa usingizi huu hutoa muda wa kutosha kwa mwili kupumzika, kurekebisha seli na pia kuimarisha kinga na pia unanisaidia ubongo kuhifadhi kumbu kumbu, kuboresha umakini na kuongeza ufanisi wa kazi au masomo siku inayofuata na utapata kuwa wakati wa kulala usiku pia ni muhimu kwa usawa wa homoni, zinazo zithibiti njaa, hisia na nishati So kwangu kulala saa hizi mtu huwa ninaweza kuamka asubuhi ni kiwa macho, mwenye nguvu na pia tayari kwa shughuli za siku. So usingizi wa kutosha unanisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo, kuimarisha moyo na kufanya mwili kufanya kazi kwa usahihi zaidi. Kwa hivyo mimi ulala masaa saba na nusu kutoka saa tano kamili hadi saa kumina mbili unusu. Na hii ni mpangilio mzuri. Unaoniwezesha niwe na afya nzuri, uburudisho na ustafe wa akili na mimi hufanya hivi kwa utapata imekuwa mazoea kwangu. Hivyo ndiyo mimi hufanya kila siku.

Ni nani aliyekufundisha jambo muhimu? Kwa kawaida, jambo muhimu niliojifunza ama niliofunzwa ni kutoka kwa wazazi wangu. Na nakumbuka kuwa wazazi wangu walinifundisha umuimu wa kuheshimu wengine, kuwa mwaminifu na kufanya pia bidii. Kwa mfano walinifundisha kwamba heshima kwa wazee na watu wote ni msingi wa utu. Na kwamba nidamu katika maswala yote ya maisha huleta mafanikio na pia walinifundisha pia kujitegemea, kusungumza kwa heshima na kusaidia wengine bila kutarajia malipo yoyote pia jambo ambalo linanisaidia katika mausiano yangu ya kila siku na utapata kuwa mafundisho haya zimekuwa rahisi kushika lakini kwa kuangalia nyuma ninatambua kuwa haya yalikuwa msingi ya utu wangu na kwa kweli wazazi wangu walikua walimu wa kwanza wakanifundisha maadili, mazoea na tabia mzuri ambayo bado hadi saa huu mimi ninayafuata na bila shaka mafundisho yao ni muimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Je, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Hapa mi nitasema ndio, mi hupenda kusoma maoni mtandaoni na utapata kuwa maoni ya watu kwenye mtandao, huo yananipa fursa ya kuona mitazamo, tofauti, hisia na uzoefu wa wengine. Na utapata kuwa kupitia hayo maoni, mtu anaweza kuelewa mambo kutoka kwa pembe ya wengine, kujifunza mapendekezo mapya, na hata kucheka kutokana na ucheshi wa wengine. Na pia kusoma maoni hunisaidia kupata maoni ya haraka, kuhusu bidhaa, huduma, au hata muda fulani ama jambo linalowezesha kufanya maamuzi bora. Ingawa si maoni yote ni sahihi lakini kuyasoma kwa makini hunisaidia kutambua mitazamo ya kawaida, mitindo na pia changamoto zinazo wakubali watu, wakabili watu. Na pia ni njia nzuri ya kujihusisha na jamii kwani maoni huonyesha jinsi watu wanavyo husiana na maswala ya kila siku. So kwangu kusoma maoni mtandao ni aina pia ya burudisho na pia chanzo cha marifa na ufahamu wa dunia ya leo na hii inafanya kuwa, nimeifanya kuwa tabia ya kuvutia na yenye faida na pia ni tabia ya ku ya ambayo nimeizoea. Utapata tu kila wakati nikiwa kwenye mtandao wa TikTok, mi hupenda kuingia kwenye comments, niangalie zile nisome maoni za watu. So hii ni hali ya mazoea kwangu.

Unajishisi vipi kuhusu hiyo mbinu ya kazi? Kwangu, thathmini za kazi ni sehemu muhimu ya maendeleo, ya kitaaluma, na binafsi, na kwa kawaida na pendelea kuona tathmini kama fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu. Alafu utapata zinatoa mwanga juu ya nguvu zangu lakini pia zinaonyesha maeneo ambayo yanahitaji kuimarishwa na kwa kupitia thathmini mtu huwa kwangu maramingi mi naweza kuelewa matarajo ya wakuu au walimu na kufanya marekebisha yanayofaa ama pia wafanyikazi wenzangu Alafu ingawa mara nyingine tathmini zinaweza kuwa changamoto au hata kusababisha wasiwasi kidogo zinanisaidia kujenga nidhamu na uajibikaji Pia zinanipa fursa ya kujithamini mwenyewe na kupanga malengo mapya kwa siku za usoni na kwa upande mwingine tathmini bora huwa zinanipa motisha na kuonyesha jitihada zangu zinaonekana na pia zinanifanya nijihisi kwamba tathmini za kazi ni kawaida na changamoto kwa wakati moja. Alafu pia zinaniruhusu kukua na pia kuboresha ubora wa kazi zangu na kujenga ujasiri katika taalamu kwa maisha ya kila siku. Hivo ndivyo nahisi kuhusu tathmini za kazi.

Je, unapenda kuandika kwa mkono au kwa kompyuta? Ndio, mimi kwangu hupendelea kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono. Sababu kuandika kwa kompyuta, kunarahisisha kazi, husababisha pia matokeo ya haraka, na pia unapunguza uchovu wa mkono. Pia inanirahisishia kurekebisha makosa, kuhariri maandiko, na kuunda maandiko ya kisasa, yenye mapangilio mazuri. Na utapata kuwa kwa kutumia kompyuta ninaweza kuhifadhi kazi nyingi bila hatari ya kupotea na pia kushiriki maandiko haraka kupitia barua pepe au kwa majukwaa ya mtandaoni na utapata pia kwangu naona kuwa kuandika kwa kompyuta pia kunatoa urahisi wa kutumia zana za kisasa kama kuhesabu, kutafuta maneno au kubadilisha mtindo wa mwandiko Ingawa kuandika kwa mkono kuna faida zake kama kumbukumbu bora na unyenyekevu wa kibinafsi kompyuta kwangu mimi naona inafanya mchakato wa kuandika kwa haraka Kwa urahisi na wa kisasa zaidi So kwa hivyo huwa naona kuandika kwa kompyuta ni njia bora ya kufanikisha kazi, kujifunza na kuwasiliana kwa ubinafsi katika maisha yangu ya kila siku So huo ndio maana ambao mimi hupenda kuandika kwa kompyuta badala ya kuandika ama kuliko kuandika kwa mkono.

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto. Likizo yangu ya ndoto ingekuwa kuenda ama kuzuru mji wa Paris, mle ufaransa. Alafu huu ni mji unaojulikana kwa historia yake ya sanaa, na kitamaduni za kipekee. Na ningependa kutembelea mnara wa Eiffel, kuchukua picha za mandhari mazuri ya jiji, na kuzunguka bustani zake za kihistoria. Pia ningependa kutembea katika mitaa ya Montmarte, kujionea vibanda vya sanaa, maduka ya kipekee na hisia ya utamaduni wa ufaransa pia. Na likizo hii pia ingejumuisha kuonja vyakula vya kienyeji kama croissant, macarons na chakula cha kifaransa katika mikahawa midogo midogo iliyo karibu na mto Seine. Ningependa pia kutembelea makumbusho maarufu kama love, kuona kazi za sanaa za kihistoria ambazo zimevutia watalii kutoka kila kona ya dunia. Na pia wakati wa jioni ningefurahia kutembea kando ya mto Seine, kuangalia taa za jiji zikimetameta na kuunda kumbukumbu za kipekee. Na pia likizo hii ya ndoto si tu kuhusu kutembelea sehemu mpya bali pia ni fursa ya kupumzika, kujifunza kuhusu tamaduni tofauti na na pia kufurahia uzuri wa maisha. Paris ingekuwa sehemu kamili ya kuishi ndoto hii ya kipekee. So huo ndio lile likizo ya ndoto ambayo mimi nahisi kuikamilisha hizi masiku za usoni na ningependa kuenda kukaa kule Paris tuseme kwa muda wa miezi miwili ama miezi mitatu ili niweze kumaliza hizi kumbukumbu zote ama vitu zote ambazo mimi nahisi kuziona na ninahisi kujifunza pia ama nahisi kuzihisi.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Mara mingi wakati ninapohitaji msaada kazini napenda kuchukua hatua ya kimkakati ili kuhakikisha ninaelewa tatizo na kupata suluhisho la haraka. Kwanza huwa ninaangalia kama naweza kutatua tatizo mwenyewe kwa kutumia maarifa, rasilimali au mafunzo niliyoyapata. Ikiwa siwezi huwa napenda niwasiliane na mwenzangu au msimamizi wangu kwa heshima na kueleza tatizo kwa uwazi. Na pia huwa napendelea kueleza kwa usahihi ni wapi nimesimama, ni changamoto gani nimekabiliana na ni msaada gani ninahitaji. Pia mara nyingi ninaandika maswali au hoja zangu ili kuhakikisha sijapoteza maelezo muhimu. Na kusaidia kunapewa si tu kunarahisisha kazi, bali pia huo nauona kuwa unaboresha, ubadilishanaji wa ujuzi kati ya wafanyikazi. Na wakati mwingine, msaada huja kwa kushirikiana, kujifunza kutoka kwa wengine. Na kutafuta rasilimali mtandaoni au vitabu vya mafunzo, hatimaye napima suluhisho lililotolewa na kuendelea na kazi yangu kwa ufanisi. Kwa hivyo kutafuta msaada ni hatua ya busara sio udhaifu. So huu ndio jinsi ambayo kila wakati ninapohitaji msaada kazini huwa ninafanya ama huwa naufuata.

Shughuli yako ya kupendezwa ni ipi? Mara mingi shughuli zangu za kupendezwa huwa inahusu kusoma riwaya na saa zingine kuenda matembezi ya milima milimani ama watu kwa kimombo anasemanga hiking. Kwangu kusoma riwaya kunanipa furaha na nafasi ya kuingia katika dunia tofauti, kuishi maisha ya wahusika na kuelewa mitazamo na hisia zao. Nautapata kuwa kila riwaya ni fulsa ya kujifunza maneno mapya, mtindo, wa waandishi na mbinu za kufikiria zinazochochea ubunifu na mawazo yangu. Na kwa upande mwingine kwenda kwenye matembezi ya milimani, kunanipa burudisho ya mwili na akili. Na utapata kuwa kila kila mahali kila mara ninapotembea milimani kunaniwezesha kuwa karibu na asili na pia kufurahia mandhari mazuri na kupata pumziko kutoka kwa kelele za jiji Pia huchangia afya ya mwili kwa kuboresha moyo misuli na pia stamina zangu na utapata kuunganisha hizi shughuli mbili huwa unafanya maisha yangu kuwa yenye furaha na usawa moja. Halafu huwa inaniruhu inaruhusu akili kuishi katika hadithi nyingine iki ikiruhusu mwili kufanya kazi za kazi na kupumzika. Na kwa kweli kusoma na kujiunganisha na kwenda matembezi za ya milimani ni shughuli ambazo huchangia ukuwaji wa akili, furaha na afya kwa pamoja na hizo ni vitu ambazo mimi huzipenda kufanya na utapata kila siku zile masiku zangu za mapumziko ama mara moja kwa wiki nitajiunganisha kwenye hizi shughuli.

Jee unaishi mahali ulipo zaliwa? Nilizaliwa katika kijiji kilicho mbali na mji ninayofanya kazi na hata hivyo maisha ya menilazimisha kuwamia jijini kwa sababu ya kazi na pia furusa za maendeleo na mle jijini ndimo mahali Hapa jijini ndimo mahali ninapoishi sasa na nimejifunza kukabiliana na maisha ya jiji ikiwa nipamoja na kelele, msongamano wa magari na shuguli nyingi za kila siku na pia nimeona kuwa kuhishi jijini kuna nipa furusa mzuri za kielimu na kazi ambazo hazinge patikana mahali nilipo zaliwa pia nimejenga marafiki wapya na kupata furusa wakushiriki katika shuguli mbalimbali za kijamii na pia zile shuguli za burudisho Hata hivyo mara kwa mara mii napenda kutembelea kijijichi changu cha asili Nikikumbuka familia, marafiki wa zamani na utulifu wa asili Kwa hivyo, ngawa sijazaliwa katika jiji hili Sasa ndilo nyumbadi kwangu kwa sabobu ya kazi na maisha ya kila siku na nimejifunza kukipenda na kukieshimu Lakini kwa mara mingi, huo napenda kuzuru mle kijijini Ama maramoja kwa mwaka, motapata ata inezafika maratatu kwa mwaka Niki watembelea wazaz wangu, manduguzangu na pia marafikizangu wa zamani So, hapana.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi? Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi ya manjano. Na kwangu manjano ni rangi yenye nguvu na pia yenye furaha. Na hua inanifanya nimetoa hisia. Inanifanya nione nikue na zile hisia za mwangaza, matumaini na pia nishati. Na ninapendezwa na rangi hii sababu inanikumbusha jua na mwangaza wa asubuhi. Na pia huchochea furaha na mtazamo chanya na manjano pia ni rangi inayonivutia macho hivyo ni rahisi kuikumbuka na kuipenda katika mavazi, mapambo ata vivaa vya kila siku na kwa upande wa hisia manjano huchangia hisia za ujasiri, ubunifu na shauku ya kufanya mambo mapya Pia mara nyingi inawakilisha moyo wa wazi na furaha ya ndani, jambo ambalo linaendana na tabia zangu sababu napenda rangi hii. Na mara mingi utapata manjano sio tu rangi kwangu bali ni ishara ya mwanga, furaha na mtazamo chanya wa maisha. Na inanifanya nijisikie mwenye nishati na tayali kushugulikiana na changamoto za kila siku kwa moyo wa furaha. So huu ndio sababu ambao mi hupenda ama hupenda rangi wa manjano.